Mimi nalinda faragha yangu mtandaoni kwa njia mbili. Kwanza, mimi hutumia barua pepe ilikuweza kutengeneza mitandao yangu. Pili, mimi hutumia nenosiri ambalo kila mara mimi ulibadilisha ilikuweza kuzuia wezi.